Napenda sana chakula chenye ladha ya kuku. Ndio maana mimi wakati wa kupika nahakikisha napata viungo venye vitaleta chakula changu kiwe na ladha ya kuku ama ladha ya nyama. Maana hivyo ni vitu ambavyo huwa nasikia vinafanya chakula changu yaani kinakuwa tamu yaani nakisikia kiko tamu sana.

Nahimiza ushirikiano katika timu sana sana natumia njia ya kuwaleta pamoja na kuwapatia upendo kuwaeleza kuhusu upendo. Maana tunapokuwa na upendo ndipo tutakapo shirikiana. Kwa hivyo huwa nahimiza sana upendo ndio upendo unasababisha hili ushirikiano na unaleta ushirikiano na unafanya timu ikafanya mambo makubwa sana.

Ndio, mimi ninapenda chakula cha haraka wakati ninapo kuwa nipo busy sana na sina muda wakupika chakula kingine. Mi hupenda chakula cha haraka ili nipate nafasi ya kuwahi na kufanya kazi yangu bila kuchelewa. Ama ninapo itaka kumaliza kitu kwa haraka basi huwa napenda kutumia chakula cha haraka.